Mfanyikazi bora zaidi ninayemjua ni Jack ma, ambaye ni mwanzilishi wa Alibaba. Ninampenda kwa sababu alianza bila mtaji mkubwa na alikumbana na kushindwa mara nyingi lakini hakukata tamaa. Kitu cha ajabu alichokifanya ni kuamini mawazo yake wakati wengine walimkataa. Ninajifunza umudu wa uvumilivu, ubunifu na kujiamini katika biashara.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu unifanya nijisikie mwenye fura na hulu. Ngoma hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu chanya. Pia napenda kucheza ngoma kwa sababu ninjia nzuri ya kujieleza na kuungana na watu wengine asa wakati washere hau hafila za kijamii.

Kwa kawaida na kaa hadi usiku, karibu saa nne hau saa tano, hasa ninapo kuwa nimekamilisha majukumu yangu ya kila siku. Wakati mwingine nikisoma, hau nikifanya kazi muhimu na weza kuchelewa kidogo zaidi. Hata hivyo, napenda kulala mapema ili nipate mapumziko ya kutosha na kuanza siku inayofuata nikiwa na nguvu.

Napenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba changu kwa sababu inanifanya nijisikie mtulivu na safi. Rangi nyeupe pia hufanya chumba kionekane kikubwa na chenye mwanga mwingi. Inanipa hali ya amani na inanirahisishia kuoanisha na mapambo mengine bila shaka nyumbani mwangu.

Asubui hii niliamuka karibu saa kumi na mbili na nusu, jambo la kwanza nililofanya ni kusali kidogo na kunyoosha mwili wangu. Baada ya hapo nilioga, nikapiga mswaki, kisha nikala chai ya maziwa na mkate, nilipo imaliza, nilijiendaa taratibu na kwanza siku yangu kwa utulivu, nikiendelea na shuguli zangu za kawaida.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira na kusaidia pale panapohitajika. Wakati mwigine nawapa ushauri watu wanaohitaji au kuwasaidia kwa kile kidogo nilicho nacho. Pia nahakikisha naheshimu wengine na kuishi kwa amani kwa sababu hilo nalo ni mchango muhimu kwa jamii.

Kwanza, napanga mambo muhimu nitakayo zungumza na kuhakikisha naelewa lengo la mkutano. Kisha nakuandaa nyaraka au taarifa zote zitakazo hitajika. Pia najihakikishia nimefika mapema, nimevaa vizuri na nimejiandaa kiakili ili kuchangia mawazo kwa ufasaha.

Nilizaliwa na kukulia mji wa kitale ambao una mandhari nzuri na milima yenye majani ya kijani. Kitu kinachovutia ni soko la asubuhi ambapo watu wanauza bidhaa za kienyeji na pia bustani za chai zinazozunguka mji. Nakumbuka utotoni nilipokuwa nikicheza na marafiki jioni na kushiriki katika sherehe za kienyeji. Mji wangu ni malumu kwa sababu watu wake ni wakarimu na mshikamano mkubwa. Hali inayofanya kila mtu ajisikie nyumbani. Napenda kurudi pale hasa wakati wa siku kuu au likizo ili kufurahia hali ya amani na mandhari nzuri.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kuosha vyombo kwa sababu inachukua muda mwingi na mara nyingine huitaji kujitahidi sana kuondoa uchafu mgumu Ingawa ni muhimu, mara nyingine napenda kuipanga mwisho wa shughuli zangu ili kuepuka kuchoka mapema. Hata hivyo napendelea kufanya kazi nyingine za nyumbani kama kupika au kupanga chumba changu ambazo hunifanya nijiskie bora.

Ndiyo, napenda kuwoga kwa maji ya moto kwa sababu unifanya nijisikie nikiwa mtulivu na mwenye faraja. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwili baada ya siku ndefu na kupunguza uchovu. Pia hunipa muda mzuri wa kufikiria na kuanza hau kumaliza siku nikiwa na mtulivu mkubwa wahali ya juu.

Napenda kuamka na jua kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku. Asubuhi huwa tulivu, hewa ni safi, na ninaweza kupanga shughuli zangu vizuri kabla siku haijachangamka. Kuamka mapema hunifanya nijiskie mwenye nidhamu na hunisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, naifadhi kitu cha dhamani ambacho ni kipande cha fedha ni nilicho pata kutoka kwa babu yangu. Kitu hiki kina dhamani kubwa kwangu si kwa fedha tu, bali kwa historya na kumbukumbu zake. Na kiifadhi mahali salama nyumbani na mara nyingine nakitazama nikikumbuka hadithi za familia na mafunzo ya maisha ni lio pata.

Ninasomea kwenye tovuti kama bbc swahili na tuko kwa sababu zinatoa taarifa za haraka na sahihi kuhusu matukio mbali mbali pia napenda kutumia mitandao ya kijamii kama twitter facebook whatsapp Ufuatilia habari na mauni za watu hii inanisaidia kuwa na taarifa za kisasa na kuelewa muktada wa mambo ya nayo tokea hapa na duniani.

Napenda hali ya hewa yenye jua lakini yenye upepo kidogo kwa sababu inafanya hiwe raisi kuwa nje na kufanya shuguli za kila siku. Jua hunipa nguvu na furaa huku upepo ukifanya hali hiwe tulivu na kupunguza jotokali. Hali hii pia ni nzuri kwa kufanya mazoezi au kukaa nje na familia na marafiki bila kuwa na wasiwasi kuhusu mvua au baridi.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na hadithi za kusisimua. Hasaa zile zinazofundisha maadili na maarifa mapya. Napenda pia kuchukua muda wa kujifunza mambo mapya mtandaoni au kufanya utafiti kuhusu mada zinazovutia akili yangu. Shughuli hizi hunifanya nijisikie mwenye furaha, kunipanua mtazamo wangu na kunisaidia kuwa na mawazo bora katika maisha ya kila siku.

Nafua nguo marambili hautatu kwa wiki kulingana na idadi ya nguo nilizo nazo na jinsi nilivyo zipangua. Mara nyingine napanga siku maalum za kufua ili kuepuka msongamano wakazi. Hii pia unipa nafasi ya kupanga nguo zilizo kaushwa vizuri na kuhakikisha kila kitu kikosafi na tayari kutumika wakati wowote.

Ndio, mimi napenda mvua kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani. Sauti ya matone ya mvua hunipa utulivu wa akili na hunisaidia kupumzika. Pia, mvua hufanya mazingira yaonekane mazuri na safi. Jambo linalonifanya nijisikie karibu zaidi na asili.

Ningependa kutembelea mji wa paris kwa sababu ni mji wenye historia kubwa na utamaduni wakipekee, napenda kuona majengo ya kale, makumbusho na maeneo maarufu kama mnara wa Eiffel. Pia ningependa kujifunza maisha ya watu wa huko na kufurahia chakula chao kwa sababu paris inajulikana sana sana kwa sanaa na mapishi bora.

Sio mara nyingi, lakini wakati mwngine ninaweka picha mtandaoni wakati ni kumbukumbu maalumu au tukio muhimu. Kwa mfano, nikishiriki sherehe ya familia hau matembezi mazuri napenda kuonyesha picha hizo kwa marafiki na familia. Hata hivyo, nahakikisha picha hizo ni salama na haziingilii faragha yangu hau ya wengine.

Ndiyo. Napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili. Kukimbia hunipa na fasi ya kutafakari, kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia mwenye nguvu. Pia ninjia raisi ya kufanya mazoezi na kujituma bila kuhitaji vifaa vingi.

Ndio, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara katika maisha ya kila siku. Huwa natumia kusikiliza muziki, podcasti na pia kusaidia mawasiliano kama kupiga simu au kutumia wasaidizi wa sauti. Teknolojia hii hunirahisishia kufanya mambo kwa haraka na kwa urahisi zaidi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu yangu ya mkononi. Ninaitumia kuwasiliana na familia, na marafiki, kupata habari, na kupanga shughuli za kila siku. Pia hunisaidia kazini na katika kujifunza. Hivyo imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Naenda maktaba ni maramoja haumbili kwa wiki Hassan napo itaji utulivu wa kusoma haukufanya utafiti Maktaba hunipa mazingira mazuri ya kuzingatia bila kelele nyingi Pia napenda kutumia maktaba kwa sababu vitabu na rasilmali zake unisaidia kujifunza kwa kina zaidi.

Ndiyo, niliwai kujaribu kujifunza kupiga gitaa kwa mda mfupi. Nilivutiwa na sauti yake na jinzi linavyo weza kuleta hisia tofauti kupitia mziki. Ingawa sikuendelea sana, uzoevu wao ulinifundisha uvumilivu na umuimu wa kufanya mazoezi mara kwa mara katika maisha yangu ya kawaida.

Utoto wangu ulipita nikipenda sana kucheza na marafiki nje ya nyumba. Nilifurahia michezo kama mpira, kukimbia na kucheza jioni hadi giza linaingia. Pia nilipenda kusikiliza hadithi za wazee. Kwa sababu zilinifundisha maadili na kunipa kumbukumbu nzuri za utotoni ambazo nazitumia hadi sasa na nitazieeleza kwa watoto wangu nitakapokuwa mkubwa.

Ndiyo, mara nyingi ninanua vitu kwa kutumia simu yangu kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda Naweza kuagiza chakula, nguo, au kulipa huduma mbali mbali bila kutoka nyumbani njia hii inanipa hurahisi mkubwa na hunisaidia kupanga matumizi yangu vizuri ili nisiweze kuharibu pesa na muda wangu.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale watu wanaposhirikiana kwa heshima na kwa mshikamano. Uwiano katika kazi na mapumziko pia ni muhimu. Pamoja na nafasi safi na yenye mwanga mzuri. Mazingira haya hutoa motisha, huondoa msongo wa mawazo na pia kufanya kila mtu ajiskie tayari kutoa juhudi bora kazini.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu unipa utulivu na inanifanya nijisikie vizuri. Chai inanifaa asubuhi au jioni. Hasa nikiwa nataka kupumzika au kuzungumza na watu. Pia napenda harufu na ladha yake ambayo unipa faraja kila ninapo kunywa na kunifanya niwe mchangamufu siku nzima.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na usimamizi wa mda. Nilijifunza jinsi ya kuelezea mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kupanga majukumu kwa ufanisi. Hii imenifanya niwe mzuri katika kushirikiana na wenzangu na kufanikisha kazi kwa wakati. Jambo ambalo limeongeza ufanisi wangu kazini sana.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakuwa changamoto kidogo, ningetumia muda huo kupumzika, kuzungumza na watu ana kwa ana, au kufanya shughuli za nje. Inaweza kuwa nafasi nzuri ya kutuliza akili na kujikumbusha maisha bila skrini na simu ambazo zina maneno mingi mtandaoni.

Kila siku napenda kufanya mazoezi ya mwili kwa haina tofauti, lakini mara nyingi ukimbia hauwezi kufanya mazoezi nye pesi nyumbani kwa kawaida ufanywa takribani mara tatu hadi nene kwa wiki. Napenda kufanya mazoezi ya asubuhi mapema wakati mwili bado unanguvu na akili safi. Baada ya mazoezi, nahisi nikiwa na nguvu, furaha na utulivu wa akili, jambo linalo nifanya niwe tayari kwa shughuli za kila siku.